Ninapenda kufanya kazi na timu kwasababu tunaweza kushirikia na maarifa na ujuzi kila mtu ana ujuzi tofauti uzoefu tufauti na mtazamo tofauti pale tunafanya kazi pamoja tunaweza kushiriki mawazo kujifunza kutoka kwa wenzetu na kufikia suluhisho bora zaidi.

Nguvu zangu kubwa kazini ni uwezo wa kuchanganua matatizo changamano kwa haraka na kupata suluhisho la kimantiki huku nikidumisha mawasiliano ya wazi na ya kirafiki na wenzangu hili kuhakikisha kuwa malengo ya timu yanatimizwa kwa ufanisi na kwa ushirikiano wa hali ya juu.

Mimi huwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa kutumia lugha ya staha, uwazi na usikivu wa dhati, kwa sababu mawasiliano ya namna hiyo hujenga mazingira ya kuaminiana na kupunguza migongano, huku nikipendelea kutumia mikutano ya ana kwa ana kwa mambo mazito na ujumbe wa maandishi kwa taarifa fupi.